Nina uhusihano wa heshima na upendo kwa wazee wangu. Ninawaheshimu kwa kuwasikiliza wanaponishahuri, kutumia lugha ya adabu ninapoongea nao na kufuata maadili wanayonifudisha. Heshima hii inaonyesha kuthamini na ozoefu na hekima yao. Pia, na mahusiano ya mawasiliano mzuri. Ambapo, ninashirikiana nao kwa kuzungumza juu ya maswala ya maisha, elimu na changamoto zake. Wazee wangu hunipa mungozo na ushauri unaonisaidia kufanya maamuzi sahihi. Kuna pia uhusiano wa msaada na uwajibikaji. Nawasaidia wazee wangu katika kazi ndogo ndogo, katika mahitaji yao, na pia nawasaidia kimalezi, kihisia na wakati mwingine kifedha. Pia ninaweza kuhujenga usihano wa kitamaduni na kimaadili. Ambapo wazee nawafundisha mila, desturi na maadili ya jamii yetu. Jambo ambalo linanisaidia kujitambua na kukuwa raia mwema.